Huwa napenda kuenda matembezi na familia yangu. Hususan misimu ya disemba, wakati watoto wako nyumbani, kila mtu ako nyumbani, watu wametoka kazini, tunaenda kutembea matembezi. Sana sana napenda kutembea mahali kama vile baharini, hoteli, kujivinjari na watoto.

Wakati wa baridi kali huwa navaa nguo ambazo zinazuia baridi. Kama vile sweta mzito pia hua na sipendi kutoka nje wakati baridi imekuwa kali. Nakunywa vitu moto moto kwa nyumba. Kama vile chai moto, kahawa moto ama hata wakati mwingine, majimoto yanatosha tu.

Mimi hupenda kusafiri na GPS kwa sababu ndiyo mtindo mpya wa kusafiri ambao unafanya mambo ya kusafiri yanakuwa rahisi. Hususan kama nasafiri mahali ambapo sipajui vizuri ama mahali ambapo ndio mara yangu ya kwanza na napenda kutumia GPS kwa sababu inanifanya nisiweze kupotea barabara na pia inafanya kazi yangu inakuwa rahisi ya kusafiri.